Ule ushauri ambao ningependa kumpa mtu yeyote pahali popote Nikuwa hakuna kitu kwa hii dunia ambacho kimepita kujiamini wewe mwenyewe Hakuna kitu ambacho kitawai kusaidia kwa hii dunia ama hakuna kitu cha thamana Ispokuwa vile wewe mwenyewe unajiamini ama vile unajiaminia unaweza tenda jambo ambalo unataka Hii inamaanisha usingoje kuambiwa ama usingoje kusingiziwa na yeyote ama usigoje yeyote aamini kwa ndoto lako mbele yako Ata kama hakuna mtu ata mmoja anaamini unaezafanya jambo, huhitaji mtu mwingine aamini. Kama wewe mwenyewe peke yako, ume unajiamini hilo jambo lazima litatendeka. Ata ingawa litahitaji muda unatoshana aje usiwai kosa kujiamini wewe mwenyewe. Kwani hakuna mwingine ambaye anaeza kuamini kushinda wewe. Na hakuna mwingine ambaye anajua yale mambo unaeza timiza kukushinda wewe mwenyewe. Ila wakati utapata umeacha kujiamini ndio utapata mambo yako yameanza kuanguka ama kuenda mrama Kwa hivyo kila mtu ajiamini na asingojae kuaminiwa na yeyote mwingine yule ispokuwa ya mwenyewe.